Ni kweli kabisa napenda kula samaki. Napenda kula samaki kwa vile ina umuhimu mkubwa sana kwenye afya ya binadamu. Kwanza samaki ni chanzo kizuri cha proteini, zinazosaidia kujenga misuli na kurekebisha tishu za mwili. Samaki pia ina mafuta omega tatu ambayo inasaidia kulinda moyo, kupunguza shinikizo la damu na kupunguza hatari za kiharusi.

Bila shaka napenda sana kutembea kwa miguu kutembea kwa miguu ina manufaa mengi sana kwenye maisha yangu. Ya kwanza, kutembea kwa miguu inakabili marathi ya moyo kwa kuhamasisha mzunguko mzuri wa damu, inaimarisha mifupa, na pia inaondoa au kupunguza hatari ya kupata kiharusi. Kutembea kwa miguu pia inasaidia kupunguza uzito kwa vile mimi ni mzito na pia huzuia saratani ya utumbo mpana.